Ninapenda kufanya kazi na wengine. Kwa sababu, kufanya kazi na wengine, inafanya kazi kubwa ifanyike kwa uraisi. Sio kama nigeifanya peke yangu. Kufanya kazi kwa wengine, inafanya ujifunze mambo mengi. Ukifanya kazi mwenyewe, unafanya kile tu unacho kijua. Ila ukifanya kazi na wengine, unajifunza mambo mengi.